Jambo muhimu sana la dini kwangu ni imani na maadili. Imani hunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha, kunisaidia kuwa na tumaini hata katika nyakati ngumu na kuniinua kiroho. Imani siyo tu kuaamini bali pia ni mwongozo wa jinsi ya kuishi maisha yangu ya kwa njia sahihi na yenye manufaa kwa wengine Pili maadili ya dini ni muhimu sana kwangu. Mafundisho kama kuwa mwaminifu, kusaidia wengine kuheshimiana na kusamehe huniongoza katika maisha yangu ya kila siku. Anaifanya dini isiwe tu ibada ya kiroho bali pia mwongozo wa maisha wa kila siku unaonisia jinsi ya kuwa mtu bora katika jamii Kwa kifupi jambo muhimu kwangu ni jinsi dini inavyonifundisha kuwa na imani thabiti, maadili mema, upendo kwa wengine, jambo linanifanya njisike amani na kuridhika katika maisha.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kuna utulivu na huru unanisaidia kuzingatia majukumu yangu vizuri. Nikiwa nyumbani, ninaweza kupanga ratiba yangu kwa urahisi zaidi na kunifanya kazi katika mazingira yanayo ni fahamu. Nnamo linalongezo ufanisi na kunipunguzia msongwa wa mamazo. Pia, kufanya kazi nyumbani unipa nafasi ya kusawazisha kazi na maisha ya kibinafsi. Naweza pumzika kwa mda mfupi, kula kwa wakati na kutumia mda na familia bila kwa adhiri majukumu ya kazi. Hata hivyo ni natambua kuwa kufanya kazi nyumbani kuna itaji nidhamu binasi ili kuepuka usumbufu. Kwa jumla nina ona ni njia nzuri ya kufanya kazi endapo mazingila na aina ya kazi yana ruhusu.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kutumia muda huu kupumzika na kurejesha nguvu ili kuendelea na shuguli za siku. Mara nyingi hula chakula cha mchana na kisha kupumzika kwa dakika chache. Labda kwa kulala kidogo au kusikiliza mziki wa utulivu. Hii hunisaidia kupunguza uchovu na kunifaya njisikie tayari kwa kazi au masomo ya baadaye ya mapumziko. Pia wakati mwingine napenda kutumia mapumziko ya mchana kufanya mazungumzo madogo na wenzangu au familia. Ushiriki ya adizi za furaha au kutembea kidogo nje ili kupata hewa safi. Kwa ujumla mapumziko ya mchana ni muda muhimu sana kwangu, siyo tu kupumzika bali pia kurekebisha mwendo wa siku na kuongeza fanisi.

Kama ningependa kutembelea maali pa historia ningeanza na zanziba stone town hapa tanzania ni maali pa kistoria kilichojaa urithi wa kitamaduni majengo ya kale na historia ya biashara za watumwa na arufu za viongo zilizopako kwenye miji ya kale kupitia stone town mtu anaweza kuwana mchanga njiko wa utamaduni za kiarabu kiindi na kia afrika jambo linalofanya eneo hilo kuwa la kipeke kistoria na kimasilai.

Mara kwa mara ninaweka picha zangu mtandaoni lakini kwa uangalifu mkubwa. Napenda kushiriki picha ambazo zinahusiana na familia, marafiki au matukio maalumu, lakini ninalinda faragha yangu kwa kuepuka kushiriki taarifa binafsi kama anwani au namba za simu. Pia napendelea kuweka picha ambazo zina leta hisia nzuri, zinashiriki furaha na mafanikio na wakati mwingine zinahimiza wengine. Hata hivyo ninajua kuwa mtandao ni mahali pana, hivyo napima mara mbili kabla ya kuweka kitu ili kuhakikisha ni salama na si hatari kwa usalama wangu na wengine. Kwa hivyo kuweka picha mtandaoni ni jambo napenda lakini ni kwa umakini na nidhamu.

Ndio nimewai kuona bahari na ilikuwa ni uzoefu wa ajabu sana. Nilipokuwa karibu na pwani nilifuraia kuona maji mapana yenye rangi ya samawati yanaopiga mawimbu kwenye fukwe. Mwendo wa mawimbu harufu ya chumvi ya bahari na upepo wa joto na baridi ya pwani vilinifanya njisikie utulivu na furaha isio elezeka.

Kwa kawaida nakaa hadi saa nne au saa tano usiku kutegemea ni shughuli nilizonazo siku hiyo kama nimechoka au ni na kazi mingi asubuhi hujitahidi kulala mapema iliku pata mapumziko ya kutosha kulala mapema hunisadia kuamka nikiwa na nguvu kwa akili utulivu na ajili ya shughuli za siku inayofuata Hata hivyo kuna nyakati ambapo naweza kukaa hadi saa sita au saa saba usiku hasa ikiwa ninaangalia filamu nasoma au ninamalizia kazi muhimu ingawa kukaa kuchelewa kati mwingine ni burudani hujitahidia kudumisha ratiba nzuri ya usingizi kwa ajili ya afya na usawi wangu.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kumaliza kazi au shughuli kwa mafanikio na kushirikiana na familia au marafiki furaha yangu huanza pale ni ninaposuhudia matokeo mazuri ya jitada zangu kama kufanikisha mradi kazini kupata alama nzuri katika masomo au kuona kitu kilichopangwa kutimiza malengo Kwa kifupi furaha yangu huanzishwa na uhusiano nzuri mafanikio na utulivu wa ndani.

Napenda kununua vitu katika maeneo ambayo ni rahisi kufikika na yanaotoa bidhaa bora kwa bei nzuri Mara nyingi hununua vitu vyangu sokoni kwa sababu kuna bidhaa nyingi safi hasa vyakula kama matunda na mboga na pia bei zake huwa nafuu sokoni pia hunipa nafasi ya kuwasiliana na wauzaji na kuchagua bidhaa kulingana na ubora ninaotaka Kwa ujumla napenda kununua mahali ambapo kuna mchanginyiko wa urahisi ubora na bei inaonifaa.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema zaidi ya kukaa usiku kuamka mapema hunipa muda wa kutosha kupanga siku yangu kutafakali malengo na kuanza shughuli nikiwa na akili tulivu asubuhi huwa nina utulivu ambao hunisaidia kuzingatia kazi na masomo bila usumbufu mwingi Hata hivyo kuna nyakati ambapo nalazimika kukaa usiku kidogo hasa nikimaliza kazi na nikifanya jambo la kujiburudisha Lakini kwa jumla napendelea kuamka mapema kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye mpangilio nzuri na mwenye nguvu zaidi siku nzima.

Umuhimu wa kiongozi mzuri ni nyingi, lakini baadhi zinazojitokeza zaidi ni uongozi na maono. Kiongozi mzuri anaona mbali na kuelekeza timu au jamii kuelekea malengo maalum. Anaeka dira wazi na kueleza hatua na kufanikisha malengo hayo, uadilifu na uwajibikaji. Kiongozi mzuri hufuata maadili mema, sio tu kwa maneno bali pia kwa vitendo. Anaeka mifano na kuigawa na kuchukua uwajibikaji pale ambapo mambo hayaendi kama vile alivyopanga.

Wakati wa mapumziko kazini napenda kutumia muda huo kupumzika na kurejesha nguvu ili kuendelea na kazi kwa ufanisi mara nyingi ule chakula cha mchana au kinywaji kidogo kisha uchukua dakika chache kupumzika labda kwa kusimama kindogo au kutembea ndani ya ofisi ili kutokosa nguvu na msongo wa mawazo hiyo hunisaidia kuondoa uchovu na kunifanya nishike umakini katika kazi zangu zinazofuata.

Kujitunza, napendelea kuchukua hatua zinazohakikisha afya yangu ya mwili, akili na roho. Kwanza napendelea kula chakula bora na chenye virutubisho, kama matunda, mboga na protini pamoja na kunywa maji ya kutosha kila siku. Hii hunisaidia kuwa na nguvu na kuepuka uchovu wa mwili. Pili napenda kufanya mazoezi mara kwa mara, kama kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi nyepesi nyumbani. Mazoezi hunisaidia kudumisha afya ya moyo, misuli na pia kunipa hali ya furaha kutokana na kuachilia stress.

Mwani nalopenda shulele ni sayansi. Asa sehemu zinazohusiana na maisha na maumbile ya binadamu. Napenda somo hili kwa sababu linafundisha jinsi dunia mimea wanyama na mwili wa binadamu vinavyofanya kazi. Mara nyingi napenda kufanya majaribio madogo darasani kwa ni unipaisia kugundua mambo mapya na kuelewa kwa vitendo yale tunayojifunza kwa kwenye na dharia.

Siku napenda kutumia zana mbali mbali za dijiti ambazo zinarahisisha maisha yangu na kazi Kwanza kabisa simu ya mkononi ni zana ninayotumia zaidi Napiga simu hutumia jumbe, kutumia mitandao ya kijami na kuangalia tarifa mbali mbali zinazosiana na kazi au masomo simu pia unisaidia kupanga ratiba zangu na kuwandika kumbukumbu muhimu.

Nina vaa miwani hasaa wakati wakazi au kusoma na wakati mwingine pia nikitembea nje. Miwani hunisaidia kulinda macho yangu na kuboresha kuona. Hasaa ikiwa ninashida kidogo ya kuona kwa umbali au karibu. Pia mara nyingene ninavaa miwani jua pale inapokuwa nje. Kwani inalinda macho yangu kutokana na muanga mkali na miale ya jua inayoweza kuharibu macho. Kwa ujumla kuvaa miwani kwangu sio tu kwa sababu za afya bali pia kuna rahisisha maisha na kunipa uraisi ya kuona kila siku.

Napenda kuenda sinema mara chache, labda mara moja au mara mbili kwa mwezi, kutegemea ni muda nilio nao na filamu zinazotoka kwa wakati huo. Kuenda sinema hunipa nafasi ya kubadisha mazingila kupumzika na kufurahia burudani pamoja na marafiki au familia. Sinema univutia kwa sababu ya mazingira yake screen ni kubwa na sauti nzuri ambayo hunifanya nijisikia kama niko ndani ya filamu yenyewe. Hata hivyo kama sina muda wa kuenda sinema, huwa natazama filamu nyumbani kwa jumla kuenda sinema kwangu ni njia kujiburudisha na kupunguza msongo mawazo.

Study muhimu wa kazi yangu ni nyingi. Uwezo wa mawasiliano ni muhimu kuzungumza kwa uwazi na kueleweka na wenzangu, wateja au walimu. Pia kusikiliza maoni ya wengine kunaraisisha, kushirikiana na kufanikisha malengo. Usimamizi wa muda, kujua kupanga ratiba, kutimiza majukumu kwa wakati na kuepuka, kuchelewesha, kuhakikisha kazi imefanyika kwa ufanisi na bila msongo wa mawazo. Kwa kifupi, study muhimu kwangu ni mawasiliano, usimamizi wa muda, kushirikiana kutatua matatizo na kujifunza. Yote yananisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kukufanikisha malengo.

Kuhusu wasilisho nahisi mchanganyiko wa msisimiko na shoku kidogo. Mara nyingi napenda kuwasilishwa kwa sahabu ni fursa wa kuonyesha ujuzi wangu, kufikiria kwa kina na kushirikiana mawazo yangu na wengine. Hii hunifanya njisikia fahari na kuimarisha uwezo wangu wa kuwasiliana na uwazi na kujiamini. Kwa ujumla, wasilisho ni changamoto nzuri inayonifundisha kujiamini, kuwasiliana kwa ufasaha na kudumisha nidhamu ya kazi yangu.

Napenda kucheza ngoma hasaa katika nyakati za burudani au sherehe. Kucheza ngoma hunifanya nijiskie huru, mwenye furaha na huondoa msongo wa mawazo. Pia ni njia nzuri ya kuonyesha hisia zangu na kufurahisha mziki ninaopenda. Zaidi ya hilo kucheza ngoma hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili bila kujisikia kama nafanya kazi ngumu Napocheza ngoma na marafiki au familia huongeza mshikamano na kuleta furaha ya pamoja. Kwa ujumla kucheza ngoma ni jambo linalopenda kwa sababu linanipa afya, furaha na amani wa moyo.

Napenda kuoga kwa maji moto, hasa asubui au jioni baada ya siku ndefu ya kazi. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha misuli, kuondoa uchovu na kunifanya nijisikie mtulivu zaidi. Pia hunisaidia kwanza na kumaliza siku nikiwa na hali nzuri ya mwili na akili. Hata hivyo wakati wa hali ya hewa joto sana, hupendelea kuoga kwa maji ya kawaida au baridi kidogo ili kujipoza. Kwa ujumla kuoga na maji moto ni sehemu ya kujitunza na kunipa faraja kubwa katika maisha ya kila siku.

Data yangu katika maeneo tofauti kwa ajili ya usalama na urahisi wa kuipata kwanza uifadhi data muhimu kwenye simu au kompyuta yangu hasa faili ninazo tumia mara kwa mara kama nyaraka picha au kumbukumbu za kazi au masomo pia hutumiwa kuifadhi mtandaoni kama google drive au huduma nyingine zinazofanana iyo unisaidia kuifadhi data salama hata kama kifaa changu kilipotea au ku haribika na ninaweza kuipata wakati wowote kupitia interneti.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali ilikuwa na taarifa saa hii na za kisasa Kwanza napenda habari mtandaoni kupitia tovuti zinazojulikana na za kuaminika kama magazeti mtandaoni za habari au vyanzo vya serikali Hii inasaidia kupata habari mpya haraka kuhusu mambo ya ndani na kimataifa Pili ninapokuwa habari kupitia mtandaoni ya kijamii kama WhatsApp, Facebook au Twitter hasa kuhusu mambo yanayoendelea kwa haraka Hata hivyo napima taarifa hizi kwa kuangalia uwalari kwake kabla ya kuzikubali.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisadia zaidi ni yale yanausiana na mawasilino na usimamizi wa muda. Kuputia mafunzo haya, nimejifunza jinsi ya kuwasilina kwa uwazi na wenzangu, kufanoa majukumu na kushilikena kikamilifu ili kufanikisha kazi. Hii imenifanya niwe na ufanisi zaidi kazini na kupunguza changamoto zinazotokea kutokana na ukosefu wa mawasiliano.

Pendelea chakula kisicho na mafuta mingi. Kwa sababu husaidia kudumisha afya na nguvu za mwili. Kwa muda mrefu, chakula kisicho na mafuta mara nyingi ni nyepesi, rahisi kumengenya na kusaidia kuepuka matatizo ya afya kama shinikizo la damu au unene kupita kiasi. Hata hivyo mara nyingi, napenda pia chakula chenye mafuta kidogo. Hasa pale kinapokuwa na ladha nzuri na virutubisho muhimu kama mafuta ya karanga au mafuta ya samaki. Kwa ujumla napendela chakula chenye lishe bola kisicho na mafuta mingi Lakini nikitumia chakula chenye mafuta kidogo mara chache hukua tatizo Hii ni njia nzuri ya kudumisha afya na furaha ya kula.

Mchezo niingeweza kujaribu ni kupanda miamba. Mchezo huu unanivutia kwa sababu unachanganya mazoezi ya mwili, mskumo waakili na ushawishi wa ujasiri. Kupanda miamba kunaitaji umakini mkubwa, nguvu za mikono na miguu na ujasiri kukabila na urefu jambo linalofanya njisikie changamoto kia kipekee. Napenda kujaribu mchezo unaochanganya misisimiko, nguvu na ujasiri na kupanda miamba ni chaguo langula kwanza.

Ninapo wakaribisha wafanya kazi wapya, napendelea kufanya hivyo kwa njia ya ukiwa na upendo na ushirikiano. Kwanza na wapa karibu kwa maneno mazuri ni kiwapa hisia ya kukaribisha na kueleza kuwa nisehemu ya timu. Hiu husaidia kuondoa hofu na kuwafanya wa hisi sehemu ya familia ya kazi. Zaidi napendelea kuwa mtumishi, wa ushauri na msaada. Ikiwa wanaitaji ufafanuzi au msaada wa haraka, ili waweza kuanza kazi kwa uhakika na kujiamini. Kwa ujumla kuwa karibisha wafanya kazi wapya ni mchanga nyiko wa kuwa karibisha wa maneno muongozo na msaada ili wafanye kazi kwa furaha na kwa ufanisi.

Utaratibu wangu wa kila asubui unaanza nina poamka mapema kawaida saatano na nusu au saa sita asubui Kwani napenda kuwa na muda wa kutosha kabla ya kuanza shuguli za siku Mara ni kiamka kwanza uwa nafanya mazoezi madogo ya mwili kama kujinyoosha mikono na miguu Utembea kidogo au kufanya mazoezi ya kupumua ili kuamusha mwili na akili Baada ya hapo napenda kuoga na kujiandaa kwa siku Kwa kuna nifanya njisikie safi na tayari kuanza shuguli za ngu Kisha ufuata kia mshakinywa, chenyelishe bora, mara nyingi ni matunda, chai au maziwa. Wakati mwingine mayai na mkate ili kupata nguvu za kuanza siku. Kabla ya kuondoka na pima ratiba yangu kua kikisha nafanya maandalizi yote muhimu kama na chukua vifaa vya kazi masomo. Kuakikisha nyaraka zote zipo na kupanga muda wa usafiri pia kuakikisha navaa vizuri na nimejitengeza kwa mpangilio. Kuhusu isia zangu kuhusu asubui na penda asubui zangu kwa sababu zinanipa amani utulivu na isia ya kuwa tayari kwa siku. Nimuda wakutafakari kupanga malengo na kuanza kazi na masomo nikiwa na nguvu na moyo chanya. Asubui kwangu ni wakati muhimu wa kujiandaa kiakili kimwili kwa mafanikio ya siku nzima.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana kubwa Mara nyingi tunakaa pamoja na kuzunguza kuhusu mambo ya kila siku kushirikiana hadithi na kushauriana pale inapoitajika Mazungumuzo haya unisidia kujisikia karibu nao na kudumisha uhusiano nzuri ya kifamilia Kwa ujumla kutumia muda na familia yangu unipafuraha amani ya moyo na hisia upendo na mshikamano ni muda ninaothamini sana kwa sababu unijenga kihisia na kunipa nguvu ya kuendelea na maisha ya kila siku.

Inazotumia kupumzika ni mchanganyiko wa kutuliza akili na mwili Kwanza kile kinachonifanya nitulie ni kusikiza mziki tulivu, kuwa na mazingile ya kimya au kuwa mbali na kilele na msongamano. Hii unisaidia kuondoa stress na kushugulikia mawazo yalio changanyikana.Mara nyingi napumzika kwa kutumia mazoezi ya yoga na meditation. Nimejifunza njia hii kupitia video za mtandaoni na mafunzo madogo ya kufuata hatua kwa hatua. Niko kufanya mwili wangu kunyeuka kidogo, kuimarisha misuri na kupumua kwa kina. Huku meditation inanisaidia kutuliza mawazo yangu kwa kupumzika kwa daika kumi na tano au thelathini kulingana na muda nilio nao. Kwa siku nilizo na msongo mkubwa napendelea kutumia muda kidogo lakini kwa utulivu wa hali ya juu. Baada ya kupumzika najihisi mtulivu mwenye furaha kidogo na uwezo mkubwa wa kuendelea na shuguli zangu kwa akili tulivu ni hisia ya amani na ya ndani na nguvu mpya ya kuendelea na shuguli za kila siku.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, maziwa hunisaidia kupata virutubisho muhimu kama proteini na kasiliamu, ambayo ni vizuri kwa afya na mifupa ya mwili kwa ujumla. Mara nyingi hunywa maziwa asubuhi kama sehemu ya kuamsha kinywa au wakati wa jioni kabla ya kulala. Pia napenda maziwa kwa sababu ni rahisi kuyatumia kwa njia mbali mbali kama kuchanganya na chai, kahawa na nafaka. Kwa ujumla, kunywa maziwa hunifanya nijisikie vizuri na hunichangia kwa nguvu na afya njema.

Mimi napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali sana. Mwanga wa kati hutoa nafasi tulivu na rahisi kwa macho na siyo unaochosha au kuumiza macho kama mwanga mkali. Pia hunisaidia kuzingatia kazi kusoma na kufanya shughuli nyingine bila kuharibu macho au kuleta uchovu wa haraka. Hata hivyo napenda pia wakati wa mwanga mkali kidogo pale ninapohitaji kuamka asubuhi na kufanya kazi ambayo inahitaji mwanga wa kutosha. Kwa jumla mwanga wa kati ni bora zaidi kwa matumizi ya kila siku kwani unanipa utulivu, faraja na uwezo wa kuzingatia kazi bila msongamano wa macho.